Naweka afya yangu vizuri kwa kula chakula bora, chenye matunda na mboga. Kunya maji ya kutosha na kufanya mazoezi mara kwa mara. Nalala usingizi wa kutosha na punguza msongo wa mawazo na kuwepuka matumizi ya pombe na sigara. Pia nahakiikisha ya kwamba nafanya vipimo vya afya mara kwa mara na kutumisha usafi wa mui.

Utaratibu wangu wa kila siku huanza asubuhi kwa kuamka mapema, kujiandaa na kula kifungua kinyo Kisha naenda kazini au kufanya majukumu yangu ya siku, mchana nafanya mapumziko mafupi, jioni napumzika au kufanya mazoezi na usiku huwa napanga kazi za kesho kabla niweze kulala.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu, safi na salama. Napendelea mazingira yenye hewa safi, mpangilio mzuri watu wa chache wasio na kelele. Mahali kama hapo, unipa amani ya moyo, unizaidia kufikira vizuri, kufanya kazi kwa ufanisi, na kupomuzika bila msongo wowote wa mawazo yeyote.

Ninapenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kucheka, kuzungumza, kushirikiana mawazo. Tunapenda kuenda kutembea, kula pamoja na kuangalia sinema. Pia tunafurahia michezo ya pamoja, kujaribu maneo mapya na kusaidia na wakati wa changamoto. Muda na marafiki wangu, hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuimarisha uhusiano wetu.

Ninapoweka picha zangu mtandaoni, napenda kuhakikisha ni salama na haina maelezo wa kibinafsi hatari. Napendelea kushiriki furaha na marafiki, lakini pia kuzingatia faraga. Picha zenye kumbukumbu nzuri, safari au wakati wa kucheka niza kupendezo kushirikisha. Pia napenda kuweka mipaka ili kulinda usalamu wangu na wengine.

Shughuli yangu ya kupendeza ile inayonifaa nikihisi, njihisi mweye furaha na kupumzika. Napenda kusoma vitabu, kutembea nje katika mazingire ya asili au kuangalia nyota usiku. Pia napenda kucheka na marafiki, kucheza michezo na kujaribu vitu vipya. Shuguli hizi hunifanyau nihisi raha, kumarisha akili na kuunda kumbukumbu nzuri.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu ni Lebron James nampenda kwa sababu ana ujuzi mkubwa, nguvu na akili ya kucheza. Anaongoza timu zake vizuri, hufanya michezo ya kuvutia, nani mfano wabidii na kuendelea kujifunza. Mchezaji ambaye huniacha na kushawishi wapenzi wa mpira wa kikapu duniani kote.

Kazi au masomo yangu ninayo yapenda ni yale yanayo niipa changamoto na kuniachia kujifunza mambo mapya kila siku Napenda kushirikia na wenzangu, kushukilia matatizo kwa busara na kupanga kazi hili kufanikisha malengo. Masomo au kazi hii hunisaidia kukuza ujuzi wangu, nidhamu na uwezo wa kufanikisha mambo mkubwa, maishaini mwangu.

Wakati wa likizo na najistawisha kwa kupanga shughuli zangu mapema, napanga muda wakupumzika kufanya mamba ninayo yapenda kama kusoma, kutembea au kuangalia maandhari. Pia najitolea muda wakushirikiana na marafiki na familia. Kwa kufanya hivyo, likizo yangu inakua yenye furaha, yenye mpangilio mzuri, na ninapata raha bila ya msongo wa mawazo yote.

Nashiriki na jamii kwa kushirikiana katika shuguli zinazosaidia wengine kama kusaidia wenye mahitaji yangu kushiriki katika elimu na au ujuzi na kushiriki katika miradi ya usafi au kupana miti. Pia uchangia wakati wangu au rasmali kido ili kuimarisha maisha ya wale waliopo karibu nami. Njia hizi ufanya nijisikie kuwa sehemi ya jamii na kuleta mabaliko chana.

Minapendelea mfumo wa android kwa sababu minatoa uhuru zaidi wa kubatulisha vipengele na programu unawapatikana kwa aina nyingi za simu na nirahisi kutumia. Pia napenda mfumo wa ios wakati napenda utulivu, usalama na programu zinazo wa endana vizuri. Uchaguzi wangu natakimia urahisi, usalama na chisi mfumo unavyo nifanya nikifanya kazi kwa urahisi.

Ninapenda kuweka malengo yangu ya kila mwezi ili kupanga maisha yangu vizuri na kufanikisha mama muhimu. Kila Kila mwanzo wa mwezi mimi ninaandika malengo yangu ya kazi, masomo au maisha ya binafsi Hii husaidia kufuatilia maendaleo yangu, kuboresha nidhamu na kuhakikisha kuwa kila siku ninafanya kitu cha manufaa. Malengo haya hunipa motisha na kurahisisha kupanga ratiba yangu.

Ninapo shughulikia wateja na penda kuwa mpole, mkarimu na mwenye kusikiliza na hakikisha kuelewa mahitaji yao vizuri, kutoa taarifa au msaada kwa wakati na kushugulikia changmoto kwa utulivu Pia nahimiza mawasiliano mazuri na heshima ili wateja wahisi wanadhaminiwa na kupata huduma bora wanayo hitaji.

Ninangoja baruapepe mara kadhaa kwa siku, hasa wakati wa kazi au masomo, ili kuhakikisha sifanyi makosa na nisiache lolote muhimu. Hii hunisaidia kusoma, kujibu na kupanga shughuli zangu za wakati. Pia ninaweka muda maalumu kuangalia baruapepe ili kuepuka kuvuruga shughuli zangu za kila siku.

Kazi ninaadhamini ya zaidi nile inaonipa changamoto na kuniruzu kutumia ujuzi wangu kikamilifu. Na penda kazi ambayo usaidia wengine kuniletea furaha na kunifanya nijisikia kuwa amana. Pia utoa fulza ya kujifunza mambo mapya ya kila siku. Na kuaneleza ni idamu, bunifu na uwezongu wa kufanikisha. Malengo yangu ya kila siku.

Uzefu wakazi ya mbao menifunza zaidi nipale ni napo ushubulikia changamoto ngumu au wateja walio kuwana matatizo. Uzefu huu menifundisha kumilivu, mawasila nambora na namna kushubulikia hali ya darula kwa autolivu. Pio menifundisha kufanya kazi kwa ushirikia na wenzangu kupanga hatua kufanisi na pia kuendeleza ujuzi wangu wa kita alamu.

Ninapiga picha mara kwa mara hasa wakati wa matukio muhimu, safari au kumbukumbu za furaha. Pia napena kupiga picha za madhari, wanyama au vitu vya kuvutia. Inavyo kutana navyo. Kupiga picha kuna nisaida kufati kumbukumbu kuonyesha ubunifu wangu. Napia kushiriki kwenye furaha na wengine kupitia picha hizi.

Jukumu ninalo lipenda zaidi kazini ni lile linalonipa nafasi ya kuchangia maamuzi au kushugulikia changamoto cha kimsingi. Napenda kutumia ujuzi wangu kutatua matatizo kupanga hatua za kufanikisha malengo na kuona matokeo ya kazi yangu. Jukumu hili hunipa furaha, motisha na kunifanya njisike kua muhimu katika timu na shirika.

Ninapanga kazi za wiki mapema, kila mwanzo wa wiki ili kuwakikisha ninafanikisha mambo mwimu. Ninaandika orodha ya kazi nikaoa kwa siku kulingana kipao mbele na muda unaopatikana. Hii unizaidia kudhabiti muda kuwepuka msongo wa mawazo na wakikisha kazi zoto zinafanyika kufanizi. Pia ninapanga muda wa kupomuzika ili kuweka usawa kati ya kazi na burudani.

Ninapenda kutumia wi-fi nyumbani au mahali pa ka kazi kwani ni rahisi haraka na husaidia kuokoa data ya simu. Wakati niko nje au safarini napendelea kutumia data ya simu ili kuendelea mawasiliano kuangalia habari au kutumia mtaandao bila kukwama. Chaguzi wangu unatekemea urahisi, kasi na mahali nilipo.

Napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya, chenye protini nyingi na chenye ladha nzuri. Samaki pia hutoa virutubisho muhimu vinavyosaidia mwili wangu kuwa mwenye nguvu na afya njema. Mara nyingi napenda kula samaki uliopikwa vizuri au kwa mchuzi na kushirikina chakula hiki na familia au na marafiki na hunifanya mwenye furaha kubwa zaidi.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora kupanga vizuri na kushughulikia changamoto. Pia ni muhimu kuwa na ujuzi wa kushirikia na wenzangu, ufahamu wa teknolojia zinazo husu uhusiano na kazi na uwezo wa kufanya maamuzi kwa busara. Stadi hizi hufanya kazi zangu kuwa yenye ufanisi na kunisaidia kufanikisha malengo kwa urahisi.

Kuvaa nguo ambazo ni rahisi zenye starehe na zinazo vutia. Mara nyingi napenelea nguo zinazo faa kazi, shule au kupumzika nyumbani. Pia napenda rangi ya mitindo mbali mbali, kulingana na hali ya hewa na hafla. Uchaguzi wangu wa nguo hufanya nijisikie vizuri, kujiamini na kuwa na mitindo wa kipekee.

Napenda kukimbia kwa sababu kunanisaida kuwa na afya njema, kuimarisha misuli na kuondoa msongo wa mawazo. Pia ni njia nzuri ya kupumzika, kufikiria mambo kwa utulivu, na kufurahia mandhari ya asilo wakati popote nipo nje. Kukimbia kunanisaida kwa nguvu na nikiwa tayari kwa shughuli nyingine ya siku yangu ya kawaida.

Inapo ujaribu kuangeza ushirikiano wangu na pena kushirikiano kwa uwezi na mwenzangu, kusikiliza mawaze yao na kutuwa msota pali inapo yutajika. Pena panga kazi kwa usahihi, kugawa majugumu kwa uweano na kushirikiano ili kufanikisha malingu ya pamoja. Njahizi usaidia kujenga timu nye mshikamano, kurahisisha kazi na kufanikisha matokiobora.

Ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwa anu nifungua fursa kujifunza na kutumia mbinu za kisasa. Ninapenda kujaribu simu, programu au vifaa vya kidigitali likuwa na jinsi. Ninavyorahisisha maisha na kazi. Kuangalia vipengele vivu kunisaidia kuboresha ujuzi wangu kuwa na bunifu na kukaa kwenye mstari wa mbele wa maendeleo wa teknolojia.

Napofanya kazi kwa kushirikiana na wengine napenda kusikiliza mawazo yao, kushirikisha yangu kwa uwazi na kuheshimu michango yao. Pia napanga majukumu kwa uyano kusaidia pale ninapohitajika na kuhakikisha kila mmoja anaelewa jukumu lake. Je hiyo hufanikisha malengo ya pamoja, huimarisha uhusiano wa timu na kufanya kazi kwa yenye tija na yenye furaha.

Nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kupendeza sana. Kuona maji makuba, kuhesabu mawimbi na kuhisi upepo safi vilinifanya nisikie amani na furaha. Bahari pia ilinifundisha kuthamini uzuri wa asili na kutuliza mawazo yangu. Mara nyingi napenda kushiriki uzoefu huu na marafiki au familia ili kufurahia kumbukumbu hiyo pamoja.

Ninapokuwa na muda wa bure napenda kufanya mambo yanayonifurahisha na kunusaidia kupumuzika. Mara nyingi napenda kusoma vitabu kuangalia video au sinema kutembea inje au kucheza michezo pia napenda kushikia na marafiki na familia au kufanya shughuli za ubunifu kama kupiga picha au kuandika. Hiyo hunisaidia kupumuzika akili na mwili na kujaza nguvu kwa siku zote zinazofua.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha maisha yangu ni ule unaohusiana na kusimamia muda na kupanga bajeti na kushughulikia changamoto kwa busara. Pia ni muhimu kuendeleza ujuzi wa mawasiliano, kutatua matatizo na kujifunza teknolojia mpya. Kuimarisha ujuzi huu unafanya maisha yangu kuwa natija, furaha na kunisaidia kufanikisha malengo yangu ya binafsi na ya kitaalum.

Naipenda kujaribu vyakula vipya kwaani kuna nisaida kumudua la tafauti na kufurea utamaduni mbali mbali. Naipenda kupika au kula chakula kipe na familia au marafiki kwaani inanifrahisha na utoa uzwaifa wapamoja. Kuanja vyakula vipya kuna nisaida kuwa na mtazambana kuangeza ujasiri wa kujaribu mambi mambi na kunifanijisikia furaha.

Ninapenda kutumia programu nyingi ili kurahisisha kazi zangu na kuboresha ufanisi. Kwa mfano, napenda kutumia programu za mawasiliano, kupanga ratiba, kuandika, kuhariri picha au kufuatilia maendeleo ya kazi. Kutumia programu nyingi kuna nisaida kufanya mambo kwa haraka, kuendelea kujifunza teknolojia mpya na kuhakikicha kila jambo. Linafanyika kwa usahihi inavyo itajika.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni ile inayohimiza heshima, usawa na uwazi kwa wafanyakazi wote. Pia ni muhimu kuwa na sera za usalama, mandeleo ya wafanyakazi na ulinzi wa mazingira. Sera hizi husaidia kuunda mazingira ya kazi yenye furaha, yenye tija na hutoa motisha kwa kila mfanyakazi kufanikisha malengo ya kampuni na ya kibinafsi.

Niyo asaliwa katika ya mji wangu unahistoria na madhari nzuri, ilikuwa nakimbia mita yake kushiriki mchizo na marafiki na kushudia shereza atamadune za kenyeji. Mji wangu menifunusha dhamani ya jamii, rafiki na huzuri wa asili, kila kona ya mji hui na nikumbuhisha kumukumbu huzuri za utotoni na kunifanjisikia fahari wa asili na historia yake.

Ninapend kuzungumuzia siasa kwani kuna nisaidia kuelewa mambo yanahusiana jamii na nchi yangu. Napenda kusikiliza mawazo tofauti, kujadili sera. Nakuelewa jinsi maamuzi ya kisiasa yanavya thiri maisha yangu ya kila siku. Mazungumuzo hayo hufanya mtazamo wangu kunifundisha kutathmini kwa busara na kunisaidia kushiriki kamilifu katika maswala ya kijamii na kitaifa.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni wakati nilikuwa nikichezo na marafiki wangu mtaani kushiriki mchezo ya jadi na kucheka bila kujali dunia Pia nakumbuka siku za sherehe za familia, safari ndogo na furaha ya shule Kumbukumbu hizi hunifanya nisikie mwenyefuraha, kupendwa kwa familia na marafiki wa kweli. Na kila maza zinanikumbusha thamani ya utotoni mwangu.

Ningependa kufanya kazi ya nyumbani ambazo zinaraisisha maisha yangu na kunipa utulivu kwa mfano napenda kupanga nyumba kupika, kusoma, kuandika na kushugulikia kazi za mtandaoni. Pia napenda kufanya kazi ndogo za ubunifu au ufundi. Shuguli hizi hufanya nyumba kuwa safi, hutuongeza furaha na kunisaidia kutumia muda wangu vyema.

Uwezo ngepena kuwa nao ni kuzingatia nidhamu, kufanya mamuzi nyebuzara na kushukulikia changamudu kufanizi. Pia ngepena kufanya kuwa na uwezo kuhasilina kwa ufasaha, kuunda suluhisho la ubu nifu na kuongoza kwa hekima. Uwezo huu ngezule kuboresha maishi yangu binafsi na kitalamu. Kunipa ujasiri na kunifanya nifanikishe malango yangu kwa uraiza.

Ninapenda wanamuziki ambayo wana ubunifu, wanatoa hizia kupita nyimbo zao na wanamuziki unaonifaa. Kwa mfano, napenda mziki wa RNB na popu kwa sababu unifaa nisikie furaha na maana. Pia napenda wasanii wanaotunga nyimbo zenye maana au ujumbe mzuri. Mziki wao hunisaidia kupumuzika kufraia mda wangu wa burudani na kunipa mskumo wa kila siku.

Jambo la adini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili. Imani uniwezeesha kuwa na amani ya ndani na kuamini katika kitu kikubwa zaidi ya mimi. Maadili uniongoza kufanya memo, kushugulikia wengine kwa heshima na kuhishi maisha yenye maana. Kila siku kuzingatea imani na maadili kuna nisaidia kuwa mtu bora, kuwa na muongozo wa kufanya mahamuzi na kushiriki vizuri na wengine.

Ningependa kutembelea mahali pa historia ambapo naweza kujifunza kuhusu tamaduna historia ya inji au dunia kwa mfano majumbe ya kale, makaburi au miji ya historia hupeba simulizi za zamani. Kutembelea mahali kama haya kuna nifundisha kuthamini historia, kuwelewa maisha ya zamani na kupata mskumo wa kufanya mema na kuendaza jamii ya asazo.

Napenda kunywa maziwa kwa sababu ni chakula chenya afya chenya protein na calcium zinazosaidia mifupa yangu kuwa imara mara nyingi napenda kunywa maziwa baridi au kuyaongeza kwenye kahawa, chai au smoothie kunywa maziwa kunanisaidia kupata nguvu, kuboresha afya ya mwili na kunifanya nijiskie vizuri kila siku na kuwa mwenye afya njema.

Tukio la maisha muhimu kwa maisha yangu ni pale nilipafanikisha ilengo la kibinafsi au la familia ambalo lilinifundisha thamani ya bidi na uvumilivu tukio hili ilifani nijisikie fahari kunipa motisha kwenila kututahidi na kupatilisha mtazamo wangu kuhusu maisha kila mani narudia kumbukumbu hivyo nisaidia kukumbuka kuwa mafanikio anapatikana kwa juhudi na nidhamu.

Naamini kipawa changu ni ubunifu na uwezo wa kushugulikia changamoto kwa njia za kipekee. Napenda kuandika, kupiga picha, kufikiria suluhisho za matatizo. Pia nina kipawa cha kushirikiana na wengine kusikiliza mawazo yao. Na kuunganisha mawazo mbali mbali kuwa matokeo chanya. Kipawa changu hunisadia kujifunza mambo mapya. Kufanikisha malengo na kuwa na fura katika maisha yao.

Ninapenda hadithi za ajabu kwa sababu hunisaidia kuingia katika ulimwengu wa kufikiria, furaha na msisimko. Hadithi hizi huniwezesha kugundua mambo yasiyo kawaida, kufurahia ubunifu wa mwandishi na kujifunza maadili au funzo kwa njia ya kufurahisha. Mara nyingi napenda kusoma na kusikiliza hadithi za ajabu pekee yangu au kushirikisha marafiki kwani hunitoa furaha na mskumo wa kip.

Ninapenda mziki wa jadi kwa sababu hunisaida kuhifathi na kuthamini tamaduni zetu. Mziki wao hutoa hisia za amani, furaha na mshikamano wa jamii. Napenda kusikiliza nyimbo zao wakati wa sherehe mapumziko pale ninapoitaji mskumo. Pia hunifundisha historia na mila za wazee wetu kupitia nyimbo zenye ujumbe na maana.

Ninapenda maua kwa sababu hunipa furaha na amani. Rangi zao, harufu nzuri na uzuri wao hufanya mazingira kwa mazuri na yenye mvuto. Napenda kuyatumia nyumbani kwa bustani au kushiriki na marafiki na familia. Maua hunifundisha kuthamini na yazidi kuzingatia maelezo madogo na hunisaidia kujisikia utulivu na mwenye furaha kila siku.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu kuna mazingira tulivu, majirani wema na sehemu nzuri za kucheza au kutembea. Napenda jinsi watu wanavyo shirikiana na kusaidia na pale inapo hitajika. Pia kuna maduka na huduma zinazo rahisisha maisha ya kila siku. Mtaa huu pia hunifanya nijisikia salama, furaha na kuwa sehemu ya jamii ya yenye mshikamano.

Rangi ninayoipenda zaidi ni ya blue kwa sababu inanikumbusha utulivu wa anga na bahari mara nyingi huiona pale ninapokuwa nje nikitazama anga la asubuhi au jioni au nikitembea karibu na maji ya mito au ufuo wa bahari rangi hii hunisaidia kupumzika akili, kuondoa wasiwasi na pia kunifanya nijizikie mwenye amani na furaha tele.

Nimeandaa ratiba za kazi kwa kuanza kuwarodhesha majukumu yote muhimu ya siku au wiki. Kila kazi upewa munda maalumu kulingana kipa umbele chake. Pia napanga muda wa kupumuzika ili kuwakikisha siwezi kuchoka. Ratiba hiyo hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuepuka mkanganyiko na huwakikisha kila jambo linapitiwa kwa wakati ufaao.

Wakati wa mpumuziko kazini na penda kupumuzika kidogo kunywa chai au maji napenda kuzungumza na wenzangu na mara nyingine napenda kusoma habari kuangalia simu au kutembea kidogo ili kuondoa uchofu wa mwili na akili. Shughuli hizo hunisaidia kurahisisha kazi kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nishati ya kuendelea kwa bidii baada ya mapumziko.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba cha kulala au chumba cha kupumzika kwani kinanipa amani na faraja. Mahali ninapoweza kupumzika, kusoma au kufanya kazi za kibinafsi bila usumbufu. Chumba hiki kina mwanga mzuri, mpangilio safi na rangi zinazonifanya nijisikie tulivu. Pia ni mahali ninapoweza kukaa peke yangu na kushikia na familia kwa utulivu.

Wakati wa mapumziko mchana, napenda kupumuzika kidogo ili kuondoa uchafu wa kazi Mara nyingi nakunywa chai au kahawa kuzungumza na wenzangu au kutembea kidogo nje ya ofisi, pia napenda kusoma habari, kuangalia simu na kufanya mazoezi madogo ya kupumzika mwili, shughuli hizi husaidia kurahasisha kazi, kuangaza nishati na kurudi kazini kwa nguvu na mtazamo mpya cha.

Ninacharge kifaa changu kidogo mara moja au mara mbili kwa siku kulingana matumizi na kiwango cha betri. Mara nyingi nacharge asubuhi ili kuanza siku nikiwa na kifaa chenye nguvu na wakati mwingine jioni ikiwa betri imepungua. Hii husaidia kuhakikisha kifaa kipo tayari kwa kazi mawasiliano au burudani bila kusumbuka.

Ninapenda kukula popcorn kwa sababu ni kitafuno kizuri, rahisi na chenye ladha nzuri. Mara nyingi napenda kula popcorn wakati wa kuangalia filamu, kusafiri au pahali ninapohitaji kitu kidogo cha kufurahia. Popcorn pia hunisaidia kufurahia muda wangu, kwa starehe, kushirikiana na familia au marafiki na kunifanya nisikie furaha na utulivu.

Michezo ambayo hunipa furaha, changamoto na mwili wangu kuwa wenye afya. Kwa mfano napenda mpira mguu, mpira wakikapu, kikapu na mbio za mbio. Michezo hiyo hunisaidia kuwa na nguvu, kushikia na marafiki na kufurahia ushindani wakirafiki. Pia napendana micheza mdogo mdogo ya burudani, au ya kitaaluma, wani nifundisha nidhamu kakati na kushikia na katika.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha maisha yenye mafanikio, furaha na msaada kwa wengine. Napenda kuona ndoto zangu za kibinafsi na kitaaluma, zikitimika, huku nikienda kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Pia ndoto yangu ni kuwa na maisha yenye ushawishi mzuri kwa familia marafiki na jamii ili kuwacha alama chanya ambayo itabaki hata baada ya mda.

Shauri ningepea kupea mtu, nikuwa awe na nidhamu, bidii na uvumilivu katika kila jambo anao lifanya. Pia ningemishauri kuthamini muda wake, kushirikiana wengine kwa heshima na kujifunza kutokana changamoto. Ushauri huu unamsaidia kufanikisha malengo ya kibinafsi na ya kitaaluma. Kuishi maisha yenye furaha na kuwa na uhusiano mzuri na jamii.

Mazingira ya kazi inakuwa mazuri pale waffanya kazi wanaposhikina kwa heshima, kusikiliza na kusaidiana. Pia ni muhimu kuwa na mpangilo wa mzuri wa ofisi, wanga wa kutosha na usafi. Mazingira yenye amani, motisha na fursa ya kujifunza, kufanya kazi na kwa wateja, furaha na kurahisisha kufanikisha malenga ya kina mfanya kazi.

Ninapenda kucheza ngoma kwani kunanipa furaha, hufanya mwili wangu kuwa na afya na kusaidia kuondoa msongo wa mawazo. Napenda kucheza ngoma za jadi na za kisasa. Peke yangu au na marafiki. Kucheza ngoma pia kunanifundisha uratibu, ubunifu na kushirikiana wengine. Huku nikifuria wakati wa starehe nakujaa kumbukumbu zangu nzuri.

Mara nyingi naipenda kucheza na marafiki zangu wa karibu hao ndio hukuwa wanifan njisikie mwenye furaha na starehe Tunaposhirikiana kucheza michezo ngoma au shuguli za burudani ufundisha mshikamano ushirikiano wa rafiki wa kweli kucheza pia huwa kunanisaida kupamuzika, kufurahia muda wangu wa bure na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo huchangia furaha ya kila siku kwa kila mtu.

Tabia ninayependa kwa wengine ni ukweli, heshima na upendo wa kushirikiana, napenda watu wanapokua pamoja, wakisaidiana na kushirikiana kwa uwazi bila kuonyesha kiburi. Pia naipenda pale wanapokua na nidhamu, wajibu na kufuraia kwa kusaidia wengine. Tabia hizi hufanya urafiki na mahusiano kuwa mazuri, hutoa furaha na husaidia kuwa na mazingira yenye amani na mshikamano.

Kinancho nifaa kuwa na furaha sana ni pale ninapo kuwa na familia marafiki au wenzangu na kushikia katika mambo ya kufurahisha pia na hapa pali nafasi ya kufanya mambo nae wa penda kama kusoma kucheza mcheza wa kusikiliza mziki mafanikio madogo au makupa katika kazi, shule au maisha binafsi pia wanuwa katika hali ya furaha na amani ndani pia na kuridhe.

Wakati ninapofanya kazi zaidi ni asubuhi kwani akili yangu iko hai nina nguvu na nishati nyingi hii ni kipindi ninapoweza kushughulikia majukumu muhimu kupanga ratiba na kufanya kazi kwa ufanisi pia kufanya kazi asubuhi husaidia kuepuka msongo wa mawazo kuendelea kwa mtazamo chanya na kuhakikisha kila kitu kinatimizwa kwa wakati unaofaa.

Wakati wa muda wa mwisho ninashukulikia kazi za kujipanga haraka kuzingatia kipaumbele na kuepuka usumbufu. Napanga hatua hatua kwa hatua ili kukamilisha kila sehemu ya kazi kwa wakati.Pia natumia mbinu za kushirikiana na wezangu panapohitajika.Njia hii usaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora na kunipa amani ya akili.

Ninapo sherekea sikukuu napenda kuwa pamoja na familia marafiki na wapendwa. Twashirikiana katika mapishi, michezo na shughuli za kusherekea kama vile mziki au ngomo. Pia napenda kushiriki matukio ya kiroho au tamaduni kulingana aina ya siku kuu. Sherehe hizi hufanya siku ya kuwa siku kuwa na furaha kuimarisha mahusia na kuunda kumbukumbu mzuri ambazo huzidi kuishi.

Ninapenda kulima bustani kwa sababu kunanipa furaha, utulivu na nafasi ya kushughulikia mimea na maua. Napenda kupanda mbegu, kulisha mimea na kuoana mazoa yakikuwa hadi yameota. Kulima bustani kuna nifundisha utulivu, bidii na kudhamini asili. Pia hufanya nyumba yangu kuwa na mandhari ya kuvutia na kunipa nafasi ya kupumzika akili.

Ninaenda sinema mara chache kwa mwezi kulinga na muda wangu wa na filamu zina ninazozipenda. Mara nyingi napenda kuwenda na marafiki ya ufamiliili kushirikia na uzoefu wa filamu, kucheka na kufurahia burudani pamoja. Kwenda sinema kunizaidia kupumzika, kufurahia hadithi mpya na kujenga kumbu kumbu nzuri, za furaha na starehe.

Napenda juisi ya matunda ambayo ni safi, yenye ladha tamu na yenye vitamini. Kwa mfano napenda juisi ya machungwa, zabibu au paipai. Kwani hunipa nishati na afya na mara nyingi huinywa asubuhi au wakati wa mapumziko. Juisi ya matunda nisaida kuboresha afya, kunipa nguvu na kunifaa nijisikie vizuri na furaha kila siku.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku kwasababu ni laini, nialadha tamu na nirahisi kuunda kwa njia mbali mbali. Napenda kula nyama hii ikiwa imechomwa, kuhokwa ama kuanaliwa kwenye mchuzi mzuri. Pia napenda kushikia na familia wa marafiki wakati wa chakula hiki. Kula nyama ninayoipenda kunanisaida kupata protini, nishati na furaha ya pamoja.

Wakati wa mgogoro na mtu napenda kupumuzika, kusikiliza kwa makini na kujaribu kuelewa upande wa pili. Najaribu kuzungumza kwa heshima, kuepuka hasira na kutafuta suluhisho pamoja. Pia napenda kutumia mawazo ya busara ili kufanikisha mazungumzo yenye tija. Tija hii husaidia kudumisha mahusiano mazuri, kupunguza mzozo na kufanikisha makubaliano bila kuumiza mtu yoyote.

Nahifadhi vitu vya zamani kama vile fedha nyaraka muhimu au kumbukumbu za familia. Napenda kuweka vitu hivi mahali salama kwa mpangilio na kuhakisha vinaifadhiwa vizuri. Ili visiharibike kwa kupotea. Kuhifadhi vitu vya zamani, kuna nisaidia kuwa na amani akili, kuendeleza usalama wa mali zangu na kuhakikisha kuwa ninazo vya zamani. Ninavyovihitaji kwa maisha yangu ya kila siku.

Mchana napenda kula chakula chenye lishe na nguvu kama vile wali, ugali, nyama, samaki, mboga kwa usaladi, chakula hiki hunipa nishati ya kufanya kazi, kufanya maamuzi na kudumish afya yangu Pia napenda kushirikiana na familia wenzangu katika chakula cha mchana. Kula chakula chenye afya mchana hufanya nijisikie mwenye furaha, nishati na utulivu wa mwili na akili.

Mzazi wangu mwalimu wa rafiki wa karibu anifunza mambo muhimu kwangu Kunaifunisha dhamani ya bidii uvumilivu na umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi ushari wao na mafunzo yao yalitoa ufundisho wa maadili mazuri kumsaidia kukabili na changamoto na kunifanya mtu bora zaidi katika maisha yangu ya kila siku na pia katika kusaidia wengine.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa kufanya mambo yanayo ninayoyapenda kama kucheza ngoma, kusikiliza mziki, kucheza michezo au kushikiana na marafiki na familia. Pia napenda kucheka, kushiriki matokeo mazuri na kufurahia mazingira mazuri. Shughuli hizi hufanya nijisikie mwenye amani, furaha kamili na kunisaidia kuunda kumbukumbu nzuri, zinazobaki kwa muda mrefu.

Kitu kinachukini nifanya kucheka pale ni hapo shirikia na marafiki au familia ni kusikia utano wa kuchakesha au kuwa na mambo ya kuchakesha katika maisha kila siku. Pia napenda kucheka wakati wa kuangalia filamu, za kuchekesha kujaribu mambo mapya yanaonifurahisha. Kucheka pia kuna nifanya nisikie furaha pumzika na kuondoa msongo wa mawazo, huku nikifuria muda mzuri.

Napenda kuwasena watu kwa heshima, uwazi na kwa mwana yenye adabu. Napenda kusikiliza mawazo yao kwa makini, kuuliza maswali ya kuelewa na kutoa maoni yangu kwa heshima. Napenda kutumia njia tofauti kama huso kwa huso, simu au chumbe wa maandishi kulingana hali. Njia hii ufaya mawasiliano kuwa yenye tija, kuimarisha mahusiano, na kuepuka masausa au kutoelewana.

Kumbukumbu zangu za shule ni pamoja na marafiki wema, walimu wema na michezo ya shule. Napenda siku tulizokua tukicheka, tukishirikiana kwenye miradi au kushiriki sherehe na matukio ya kipekee. Pia nakumbuka siku za mitihani na changamoto zilizonifundisha nidhamu na uvumilivu. Kumbukumbu hizi hufanya nijisikie furaha, huzuni kidogo ya utotoni na hunifundisha thamani ya urafiki na bidii.

Ninapo fanya kazi vikamilike kwa wakati na panga hatua kwa hatua. Nikizingatia kipaumbele cha kila jukumu. Napanga ratiba ya kazi kuepuka usumbufu na kutumia mbinu za kupanga muda vizuri. Pia napenda kushilikiana na wenzangu pale inapohitajika. Njia hii hufanya kazi kufanywa kwa ubora, kupunguza msongg wa mawazo na kunisadia kufanikisha malengo kwa wakati.

Sifa za kiongozi mzuri ni pamoja na heshima, wadilifu, uvumilivu na uweza wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri ni mchapa kazi, mwenye maono anayependa kufanya kazi.Na maamuzi sahii. Anaweza kushikia na timu yake, kuhamasisha wengine na kushughulikia changamoto kwa hekima. Sifa hizi ufaa kiongozi, huwa wa kuaminika na kufanikisha malengo na kuunda mazungira chanya kwa wote.

Napendelea kitanda kizuri chenye faraja, kwani hunisaidia kupumzika vizuri na kupata usingizi mzuri. Kitanda kizuri hufanya nishike usingizi bila maumivu au uchovu na kunipa nguvu za kutosha kuanza kila siku. Napendelea pia kitanda kinachopamba vizuri na kilicho safi ambacho kina mazingira tulivu ya kupumzika mwili na akili.

Lengo langu mrefu la kazi ni kufanikisha mafanikio makubwa katika taluma yangu kuwa kiongozi wa ku aminika na kuna mchango chanya kwa kampuni ya ujamii na penda pia kuendeleza ujuzi wangu, kupata uzoefu wa kutosha na kushirikina na watu. Wenye malengo sawa lengo hili linanisaidia kuwa namotisha nidhamu na kufanikisha malengo madogo ya kila siku kwa ufanisi.

Naipendelea hali ya joto kwani unifanya nijisikie vizuri na kutoa urahisi wa kufanya shughuli za kila siku. Joto unisaidia kuwa na nishati kupumuzika mwili na kufurahia mda wote wa nje. Hata hivyo napenda pia baridi kidogo wakati wa kupumzika kunywa vinywaji vya moto au kuvaa nguo za faraja. Kila hali ya hewa huniwezesha kufurahia maisha kwa namna tofawili.

Ninapenda kupanda milima kwani kunanipa changamoto, furaha na nafasi ya kufurahia uzuri wa asili Kupanda milima kunaniwezesha kuwa na afya njema, kuwa na nguvu za mwili na akili, kushirikiana na marafiki wa familia, Pia unanifundisha uvumilivu, nidhamu na kuthibitisha uwezo wangu wa kushinda changamoto huku nikifurahia mandhari ya kipekee ya kupanda mlima.

Ninapokea maoni ya wengine kwa kujitahidi kusikiliza kwa makini bila kukasirika na kwa moyo wazi napenda kuzingatia hoja zao, kujifunza kutokana na maoni hayo na kuyachambua ili kuboresho uamuzi wangu au kazi yangu. Kwa njia hii maoni ya wengine hunifundisha uvumilivu, husaidia kukuza ujuzi wangu na hunifanya niwe mtu bora zaidi katika mahusiano na kazi.

Napenda mazingira tulivu, safi na yenye mpangilio mzuri, mazingira hawa yani wezesha kupumzisha haki na mwili, kufanya kazi kwa aufanizi na pia kuwa na furaha ya ukweli. Napenda pale kuna mwanga mzuri hewa safi na rangi zilizo pendeza, mazingira ya aina hiyo husaidia kwa kuongaza nidhamu, ubinifu na amani ya ndani.

Wakati wa kazi za dharura napenda kubaki mtulivu kuzingatia kipaumbele na kushughulikia jambo muhimu kwanza napanga hatua za haraka lakini zenye tija na kujaribu kushikia na wengine pale inapohitajika pia napunguza usumbufu ilikuepuka makosa njia hii husaidia kufanikisha kazi kwa haraka kwa ubora na usalama kwani hiyo hudumisha utulivu wa akili.

Kumbu kumbu ya kutisha maishani mwangu nilipokaribia na tukio la hofu na changamoto kubwa. Tukio hili nifundisha uvumiliwu, tahadhari na jinsi ya kushukulia changamoto kwa utulivu. Ingawa ilikuwa ya kutisha, pia ilinisaidia kuwa na kisaikolojia na kuwelewa muhimu wa usalama makini kila siku.

Ninapenda chakula cha haraka marachache hasa wakati sina muda wakupika au ninapokuwa safarini. Chakula hiki ni rahisi haraka kupata na mara nyingine ufurahia ladha yake ya kipekee. Hata hivyo ninapendea chakula chenye ladha nyingi kwa ni chakula cha haraka na kina lishe kamili. Kwa hivyo chakula cha haraka huwa burudani au msaada wa dharura.

Napenda kukula popcorn kwani ni kitafuna kizuri rahisi na chanye ladha tamu mara nyingi naipenda kukula popcorn wakati wa kuangalia filamu kushirikiana marafiki au wakati wa starehe zangu peke yangu popcorn hunisaidia kufurahia muda wa burudani kunifaa njisikie furaha na hutoa uzoefu mzuri wa starehe bila usumbufu wowote ule.

Ninaposhughulikia muda kazi ni napanga ratiba ya kazi nikizingatia kipaumbele cha kila jukumu napanga muda wa kupumuzika kuepuka usumbufu na kushughulika na kazi muhimu kwanza pia napenda kutumia zana za kupanga muda na kushikia na wenzangu pale ninapohitajika njia hii hunisaidia kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati kwa ubora na kwa amani yake.

Wakati wa kufanya kazi na timu ilio mbali napendelea kutumia teknolojia kama simu barua pepe na programu za mkondoni ili kushirikiana Napanga mkutano ya mara kwa mara kuwa malengo ya wazi na kuhakikisha kila mshiriki anajua jukumu yake Pia napendelea kuwa na wazi kwa mawasiliano na kushirikiana kwa usahihi njia hii hufanya kazi ya pamoja kuwa yenye tija kurahisha kushirikiano kufanikisha malengo ya timu kufania.

Kile mwezi ninapanga malengo ya kazi kwa kuzingatea kipaumbele cha kazi muda uliopo na malengo makubwa ya kampuni au timu. Napanga orodha ya majukumu na kuyagawa hatua kwa hatua ili kukamilisha kila jambo kwa wakati. Pia nagawa mandilo muishoni mwa mwezi ili kujua mafanikio na maeneo ya kuboresha. Nja hii hufanya kazi yangu kuwa yenye tija yenye mpangilio na kunisaidia kufanikisha malengo makubwa.

Ninapojali usafi wangu nanawa mara moja au mbili kwa siku kulingana shughuli zangu na hali ya hewa kwa kuna neseti ya kuhisi utulivu, kuondoa uchovu na uchafu mwa mwili na kudumisha afya ya ngozi pia hufanya nijisikie vizuri kujiamini na kuwa tayari kushughulika na kazi au shughuli za kila siku kwa furaha na nishati inayofaa.

Ninapenda kupiga picha kwani kunanipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na kuhifadhi kumbukumbu muhimu. Napenda kupiga picha za mandhari, familia, marafiki na hafla maalumu. Kupiga picha kunanifundisha kuwa na uzuri uliopo katika maisha ya kila siku, kunisadia kupumzika na kufanya, nijisikie furaha, huku nikirekodi kumbukumbu nzuri, zilizobaki, kwa muda mrefu.

Ninapohitaji mawasiliano bora mara nyingi napenda kutumia video kwa sima ama mtandao. Video huwezesha kuona uso wa mtu hisia zake na kulala vizuri zaidi kuliko. Ujumba maandishi, tunapenda kutumia video wakati wa mikutani ya kazi, mazungumzo ya familia wa kushikia na marafiki. Njia hii hufanya mawasiliano, kuwa yenye tija, yenye furaha na kuimarisha mahusiano.

Inapo uwasana wafanya kazi wenzangu napenda kutumia heshima uwazi na mwenye adabu. Napenda kusikiliza mawaza yao kwa makini, kuliza mawaza na kuwelewa na kushikia kikamilivu katika kazi za pamoja. Mimi napenda kutumia mawazo ana kwa ana, simu au barua pepe kuninga na hali. Ndio nifaa mawaziliano kuwa enye tija, uzaidia kushirikia na vizuri na kuimarisha mawaziliano kazi.

Wakati wa mapumuziko ya mchana napenda kupumuzika kidogo kunywa kinywaji baridi au chai, ama chakula kidogo. Pia napenda kusoma, kusikiza muziki na kuzungumuza na marafiki wenzangu shughuli hizi hufanya nishike uzingizi mzuri mchana, kurekebisha nishati yangu na kurudi kazi nikiwa na nguvu, utulivu na mtazamo mzuri wa kufanya kazi.

Asubuhi hii nilianza kuamka mapema na kupanga ratiba yangu ya siku baada ya hapo, nikajipanga kisaikolojia na mwili, nikanywa chai, nikashugulika na baadhi ya majukumu muhiumi ya nyumbani, pia nilipomaliza kidogo kusoma na kuangalia habari. Ili kuanza siku na mtazamo chanya, nishati na mwenye utulivu wa kutosha kufanya kwa kila kitu nilicho kipanga.

Nimewau kwenda tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu wa kusisimua na kufurahisha. Nilifurahi kuona wasanii wakitumbuiza, kusikiliza nyimbo mzuri na kushirikiana na marafiki na au familia. Tamasha hili lilinifundisha furaha ya kushikia na wengine kuthamini muziki na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo nitakumbuka kwa muda mrefu.

Nguvu zangu kazini pamoja na bidii, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na wengine. Napenda kushugulikia majukumu kwa umakini, kupanga vizuri na kumaliza kazi kwa wakati. Pia ninauwezo wa kusikiliza mawazo ya wenzangu, kutoa suluhisho za matatizo na kuendelea kuwa na mtazamo chanya ata wakati wa changamoto. Nguvu hizi hufanya kazi zangu kuwa yenyetija, yenyeubora na usitetemeke kufanikisha malengo.

Kila siku natumia zana za digiti kama simu, kompyuta na programu mbalimbali za mawasiliano na kazi. Napenda kutumia barua pepe, programu za ujumbe na kalenda za kidijiti kupanga ratiba zangu. Pia ninatumia zana za mtandao kama vile video tofauti za elimu na programu za burudani. Zana hizi hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi, yenye tija na kunisaidia kushirikiana na wengine kwa ufanisi.

Ninapenda maua kwa sababu hunipa furaha, maandhari nzuri na harufu ya kupendeza. Ninapenda kuangalia aina mbali mbali za maua kama vile waridi, sun flower na maua ya asili unaopatea karibu na nyumba yangu. Maua unisadia kupumuzisha akili, unifanya njisikia amani na pia hufanya mazingira mazingira yangu yawe ya kuvutia na yenye rangi nzuri sana ya kupendeza.

Ninapo jitahidi kusaidia jamii yangu napenda kushiriki katika shule za usafi, kutoa msaada kwa wale wanao nihtaji na kushiriki maarifa kwa ujuzi wangu. Napenda kufanya michango ya kushiriki katika miradi ya maendeleo kama vila kupanda miti kusaidia shule au kushirikiana na jirani. Njia hizi hufanya jamii iwe salama, yenye furaha na yenye maendeleo huku nikijisikia mwenye furaha kwa kutoa mchango wangu.

Rafiki wangu wa karibu ni mtu ninayeweza kushirikiana nae kuzungumza kwa uwazi na kutegemea wakati wa furaha au changamoto napenda kutumia muda pamoja naye kufanya shughuli za burudani kucheka au kusaidiana kwa kila mamba ya siku rafiki huyu huniwezesha kujisikia salama kuthamini urafiki wa kweli na kupata ya faraja ya kisaikologia katika maisha yangu.